Mimi kusema tu ukweli mimi sipendi chakula chenye mafuta mingi. Na penda chakula chenye mafuta ya wastani. Kwani mafuta mingi huwa inaleta shida ya moyo ambayo inaeza sababisha maisha mbaya katika mafamilia. Na katika maisha ya uzeeni kwa hivyo mi napenda chakula chenye kina mafuta mingi. Chenye mafuta ya wastani asanti sana.